Naanza mradi mpya kwa kujipanga vizuri na pia kujitahidi ama pia nafanya pia mambo kidogo, na pia kwanza sana sana na jipanga kifedha nafanya mahesabu yangu vizuri na pia nikifanya hivo naangalia bajeti, naangalia bajeti kama kiko sawa. Na pia nikifanya hivo na zingatia mambo yote, mambo yote yenye inafaa kuzingatiwa ndiyo nikianza mradi nisiwe mtu wa kupotea, kusema ati nimepoteza kitu fulani ama nimeshindwa kufanya kitu fulani, la hasha mimi nafanya mambo kama napiga hesabu kwanza na bajeti yote nafanya, kama ni kipesa nafanya vizuri ndiyo nikianza nisikuwe na shida yoyote ya ukosefu. Nikiaza mradi ni ikuwe ya kukamilika vizuri bila matatizo.